Zawadi ambayo nimeipokea mzuri sana ni ya saa. Nimewahi pewa saa na rafiki yangu wakati nilikuwa na sherehekea ya siku yangu ya kuzaliwa. So nakumbuka ilikuwa miaka kama tano iliyopita. Nilikuwa na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa na rafiki yangu huyu. Walikuwa walikuwa wameliweka saa ile liwe kama zawadi ya kushtua ili maanake sikujua angeweza kunipatia saa ile kabla ya yeye kulitoa kwa hivyo alijandaa na wakati tulipofika katika chumba kusherehekea aliweza kutoa saa lile na kueza kunishtua nalo nilifurahia sana nakumbuka nilisi msisimko baada ya kupata saa ile na kwa muda mrefu sana ilikuwa napendelea kuivaa kila mahali nikienda sababu ile saa ilikuwa zawadi nimethamini sana.

Napenda kupumzika kwa kucheza michezo katika simu yangu ama wakati mwingine huwa nachukua kitabu na kukisoma. Karibuni nimepata napenda kusoma vitabu ambazo zinaelimisha njia mbalimbali za kisayansi na hata teknolojia. Kwa hivyo haya ndio mara mingi mbinu natumia kupumzika lakini nikiwa na uwezo mara kwa mara pia naenda kuogelea na hii pia huwa napata kama inanipa fursa ya kupumzika zaidi. Mbali na hayo naweza kutembea wakati wa jioni ilikuweza kujipumzisha kiakili.